Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na hutoa nguvu haraka pia ni tunda linalofaa kwa vitafunwa chakula cha asubuhi au hata baada ya mazoezi. Zaidi, ndizi ni nyepesi kulisha, mwili na akili. Na mara nyingi hunifanya nijisikie furaha kidogo nikila tunda hili.